Ninatamani kusikiliza mziki leo, ni ya aina gani inafaa labda mziki wa zamani, ule wa baba zetu. Kuna nyimbo mzuri za taarabu, zinaburudisha moyo, au nisikilize rhumba, inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Ninamkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu, nitachagua wimbo wa kupendeza. Ni usikilize, ukijirudia mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ninahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.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

Hewa, leo ni baridi sana. Mvuwa inaonekana itanyesha. Je, nichukua mwamvuli wangu. Lazima nichukue. Siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvuwa. Nguo hizi zitakuwa za kutosha au nizishe jaketi. Nazani jaketi ni lazima leo. Angali meanza kuwa na mawingu mengi. Baridi kama hii inanifanya nitamani chai ya moto. Ni kifika kazini ni tanunua chai. Hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri. Hebu niende mapema kabla mvua haijaanza.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

Ninamkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Nihakikishe takwimu zote ni sahii. Jee, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena polepole. Kuna sehemu kadhaa zinahitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa. Zinaelezea vizuri zaidi. Ni taandaa maswali ya nayo weza kuulizwa niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida litafaa au inavyobidi nivaetai pia. Nathani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninaaitaji kulala mapema ili ni amke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Nina program mingi sana kwenye simu yangu, je ninazitumia zote? Nathani nusu tu nizifute zile sizitumii Zinachukua nafasi Program ya mawasiliano ni muhimu Nitunze program ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia Program za michezo jee zinifaa Labda moja au mbili tu kwa burudani Tizifute zingine ni na program za kusoma habari kadhaa ni zaina moja Nitaweka moja tu, bora zaidi Program ya benki ni lazima Nalipisha mbili na kuangalia pesa Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mengi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi nitatembea. Lea, rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka kwa famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandikie orodha nisikosahau kitu chochote.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii, ardhi iko tayali, nimesha ilima wiki ilio pita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka, ninaitaji kununuwa mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjusi, yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri Nisipoteze na fasi Nitaomba watoto wanisaidie kupanda Wajifunze pia Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki zima nitengeneze tabia nzuri.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

Lazima niandaye oroza ya mahitaji ya wiki mzima. Tunaitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Boga zinahitajika kila siku. Nitanunua kabichi, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja na dhani kilombili zitatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto machungwa na maembe yap soko ni sasa. Je, ninapesa za kutosha? Hebu ni hesabu. Labda shiringi elf kumi zitatosha. Ni kienda asubuhi mapema ni tapata vitu vipya na bei nzuri.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

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu nyanya zinazoonekana zinakuwa vizuri tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa kazi hii inanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani ninasahau masumbufu ya kila siku Ninafurai kuona mimea ikikua, nikama kulea watoto Lazima ninyunyize maji leo, jua limekuwa kali Nitavuna nyanya wiki ijayo zimeiva na omba nipande pia maua mengine hili bustani iwe mzuri zaidi shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili, bado sijasoma nimekuwa na shughuli nyingi Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua Napenda kusoma jioni kabla ya kulala, moyo wangu unatulia Magazeti ninasoma asubuhi lakini kitabu ni kwa jioni Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakwenda wiki ijayo kusoma kunafungua akili kujua mambo hayo.